Kumbu kumbu nzuri ninayo, kutoka utotoni ni zile, siku za kucheza mtaani, bila kufikiria nyingi kuhusu maisha. Tulikuwa tunaamka asubuhi mapema, tunapiga chai, tunapika chai haraka halafu, tunatokomea nje, kucheza hadi, jua ishuke. Michezo ilikuwa mingi sana, kama kibe, bladder, katakata, na mpira za karatasi. Hakukuwa na mambu mingi za kufikiria ilikuwa kucheza tu na kufurahia kila siku vile inakuja. Nakumbuka vile tulikuwa, tunakaa chini jioni. Tunasikiza hadithi za wazee wetu walikuwa wanatupigia hadithi za zamani funza heshima umoja na vile maisha haikuwa rahisi lakini watu walishikamana. Hizo hadithi zilinijenga sana kunifungua macho juu ya maisha. Pia kulikuwa na raha ya kula, chakula ya nyumbani tukirudi njaa baada ya kucheza harufu ya chakula ilikuwa mtu anasahau uchovu yote. Pia napenda kukumbuka siku za shule za msingi hata kama kulikuwa na viboko kidogo kidogo tulikuwa tunacheka sana na marafiki. Tulikuwa na ndoto kubwa kubwa. Kila mtu akisema atakuwa nani akikuwa mkubwa. Hizo kumbukumbu hunikumbusha kuwa furaha haikua kwa vitu mingi ilikuwa tu kwa watu vicheko na venye watu wanaishi pamoja.

Hapana, kwa sasa sina ndege wa kufuguwa nyumbani lakini nimewahi kukaa kwa nyumba ambayo kulikuwa na ndege hasa kuku. Uzoefu huo ulinifunza mengi sana kuhusu ufugaji na uvumilivu. Kuku wanahitaji uangalizi wa kila siku. Sio ati unawapea chakula leo halafu unasahau kesho. Lazima uangalie maji yao, usafi wa banda na afya yao kwa jumla. Nikiona kuku wanaanza kukaa kimya ama hawatembei kama kawaida unajua kuwa kuna kitu haiko sawa. Nilipenda sana wakati wa kukusanya mayai asubuhi ilikuwa furaha flani hivyo kuona matokeo ya kuwatunza. Pia kuku walitusaidia sana kwa nyumba ni juu ya mayai ilikuwa chakula ya kila siku. Na wakati mwingine, tukiuza kidogo kidogo, kusaidia gharama za nyumbani. Hapa unaona ufugaji sio mchezo, ni kazi lakini inalipa. Ningependa kufuga ndege tena siku moja pengine, kuku ama njiwa. Mbali na chakula ufugaji, ufugaji hujenga nidhamu na kuwajibika. Pia inakuweka karibu na mazingira na inakufundisha kuvumilia. Kwa mtaa wa leo ambapo watu wanakimbiza maisha sana. Fuga ndege inaweza kuwa njia moja poa ya kupunguza mawazo na kujifunza maisha ya taratibu.

Ndio nimewahi kuona bahari hasa bahari victoria ju nyumbani iko karibu hapo. Kwa hiyo bahari iko na maana kubwa sana kwangu juu. Si tu juu ya ukubwa wake lakini juu ya maisha inayoizunguka ukifika asubuhi mapema unaona wavuvi wa narudi. Na matimbwi zao, wengine wamechoka lakini sura iko na matumaini. Harufu ya maji na samaki, inakuonyesha wazi, hapa ni chanzo cha, riziki ya wengine nilikuwa napenda kukaa ufukweni nikitazama maji ikisongea polepole hakuna haraka hakuna makelele mingi wawimbi tu na upepo laini, bahari vitu ya, iko na utulivu fulani, lakini pia iko na nguvu. Watu wengi wamelelewa na bahari hiyo wengine wameenda shule, wengine wamejenga manyumba na kulea familia. Juu ya kile bahari inatoa hapo unaelewa vile mazingira na maisha watu zinafungamana. Jioni ikifika rangi ya anga inabadilika jua inazama pole pole ndani ya maji hiyo wakati inafanya ujisahau shida za dunia kidogo kwangu bahari victoria sio tu maji mingi ni nyumbani. Ni kumbu kumbu na ni sehemu ya maisha.

Somo la sayansi inalo lipenda sana ni sayansi ya viumbe juu iko na maneno mingi sana ya maisha. Hii somo hunifanya nione dunia kwa macho ya tofauti. Siyo tu kuishi bila kufikiria. Unaanza kuelewa vile mwili inafanya kazi, vile moyo inapiga kila siku bila kuchoka na vile damu inazunguka hadi kila sehemu ya mwili. Unafikiria hayo mambo, nasema kweli uhai si mchezo. Pia napenda vile somo hii inazungumzia mimea ya wanya na wanyama. Mimea inaishi kimia kimia lakini kazi yao ni kubwa sana. Wanatupatia hewa safi, chakula na hata kivuli. Ukielewa hayo huwezi haribu mazingira ovyo ovyo. Unajua kila kitu ikona maana yake hata ile mti unaona kama haina faida. Sayanzi ya viumbe pia hunifundisha kuwajali wanyama. Siyo ati wako tuu hapo kwa ajili yetu. Wao pia wako na maisha yao. Kila kiumbee iko na nafasi yake kwa duniani hii hunifanya nifikirie kabla ya kutenda. Nisifanye mambo ya hasira ama ujinga. Kwa kifupi, hii somo iko poa sana. Juu ina nifungua akili inanifanya niulize maswali, nitafute sababu na pia niheshimu hai. Hapo ndio unasema hii ni sayansi ya ukweli, si ya kukariri tu.

Nahifadhi kumbukumbu na mafundisho ya wazazi na watu wa karibu. Vitu vidogo vidogo kama picha na barua ni muhimu zaidi kuliko pesa. Zinanikumbusha nidhamu, heshima na historia yangu.

Mimi napenda mfumo wa simu ambayo ni rahisi kutumia. Una. Unaoendana na maisha ya mtu wa kawaida lakini pia. Unawezo wakufanya mambo mengi kwa haraka. Kwa mfano? Napenda simu ambayo inabatari mzuri. Kwa sababu maisha ya sasa ni haraka na siwezi kuwa na wasiwasi kama simu yangu ina. Itakufa kabla sijamaliza shuguli zangu za kila siku. Batari mzuri inafanya nifikirie kuwa sina wasiwasi na kuangalia chaaja kila mara. Pia napenda simu ambazo zina kamera mzuri. Sio kwa ajili ya kazi tu. Bali pia kwa ajili ya kumbu kumbu za maisha kama uko kwenye mtaa au unaenda mahali poa mataka kuchukua picha mzuri za marafiki au familia. Hili ukumbuke wakati hayo baadae. Kamera mzuri uleta furaha na inafanya maisha kuwa ya kipeke. Vile vile napenda simu ambazo hazipiti nguvu ya mtu wa kawaida kutumia. Siwezi taka simu ambayo ni ngumu saana na inahitaji kuelewa mambo ya kitaalamu kila mara. Simu lazima iwe raisi kwakua kuwasiliana na watu na pia kufuatilia mambo ya kazi au shule. Kwa ujumla napenda simu ambayo niya kisasa lakini pia rahisi na inafaa kuwa maisha ya kila siku. Ina nguvu ya kutosha inaendana na mtindo wa maisha wangu na ina saidia kuunganisha na watu bila matatizo.

Kumbukumbu nzuri ya shule napenda kuzikumbuka kama kama zile siku tulipokuwa, tunacheka na marafiki, tukifanya mambo ya pamoja, bila kufikiria sana. Napenda namna tulivyokuwa tunaamka asubuhi kwa hamu ya kuenda shule, si kwa sababu ya mitihani tu, bali kwa sababu ya kuwa na wenzetu na kujifunza mambo mapya. Siku zote tulikuwa na michezo mingi ya mitaani tulicheza wakati wa mapumziko kama kibe bladder na mipira mipira ya miguu hizo michezo zilitufanya tuwe karibu na marafiki na kuondoa uchovu wa masomo. Pia nakumbuka walimu waliokuwa na moyo wa upole ambao walitufunza. Kwa njia ya furaha na kutufanya tushike masomo kwa urahisi. Walikuwa wanatupa msaada pale tunapo kuwa na shida na walitufunza kwa nidhamu na heshima. Hizo zilikuwa ni somo muhimu zaidi kuliko masomo ya kawaida. Nilipenda pia zile siku za sherehe na mashindano za shule ambapo tulijumuika na kuonyesha vipaji zetu kama kucheza muziki kuimba na kuigiza. Hizo siku zilikuwa ni za furaha kubwa sana kwangu na zilitufunza umuhimu wa kushirikiana na kuheshimiana. Kwa ujumla, kumbu kumbu za shule, zimenifanya niwe na mtazamo wa kuwa mtu mwenye nidhamu. Anaye fanya kazi kwa pamoja na marafiki na anaye weza kushinda changamoto za maisha kwa moyo, furaha na matumaini. Shule zetu hazikuwa mahali pa kusoma tu bali ilikuwa pia sehemu ya kujifunza maisha.

Napenda chakula chenye latha kali kidogo, lakini yenye si kali sanaa. Kiasi tu cha kuhuma. Latha venye viungo vina viukutana vizuri. Kama pilipili tangawizi na vitunguu mpaka chakula kiwe na nguvu. Nakuleta hamu ya kula tena. Kama ni chakula cha mtaa kama nyamachoma hau samaki wa moto. Napenda vile wanapenda kuleta mchuzi yenye latha ya kipekee ambao unamfanya mtu atamani kuendelea kula bila kuchoka. Pia napenda chakula cha hasili kinacho tengenezwa na vihungo safi safi na mboga ambayo hijakaa sana. Kwa mfano wali wanazi na mbaoga za mchicha au kunde huleta latha nzuri ambao haina mafuta mingi na bado nitamu. Chakula kama hiki hufanya mtu ajisikie afya ni napiya furaha wakati wakula.